Mafunzo ambayo ningependa kuyapata pale kazini ni mafunzo ya teknolojia, mafunzo ya kutumia hivi vitu vya kidigitali, kwa mfano, kama vile kompyuta, tarakilishi Kwa sababu teknolojia imeweza kurahisisha mambo nyingi sana na kwa hivyo nikiweza kutumia teknolojia katika kazi itaweza kunisaidia kumaliza kazi kwa haraka na kwa ukamilivu.

Katika jamii yangu, mimi huwa na shiriki katika kuelimisha watu, mimi huweza kuelimisha watu, kuhusu njia za kujikinga na maradhi mbali mbali. Kama vile ugonjwa wa kipindu pindu, mimi huweza kuwaimiza watu wawe wananawa, mikono yao, baada ya kutoka au kutumia vio na kabla ya kula na wakati wote.

Wakati wa msongo wa kazi, jambo la kwanza, mimi huwa naomba msaada. Huwa naomba msaada kwa wafanyakazi wenzangu, wale ambao tunajuana marafiki wangu wakazi, ili niweze waweze kunipunguzia msongo huo wa kazi. Na hivyo basi ninaweza sema kwamba huwa nafanya kazi na timu ili kuweza kurahisisha na kupunguza kazi hiyo.